Nimefurahi kukutana nawe leo.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

Timu yetu inanza mraadi mpia wiki hii. Ni mraadi mkubwa tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Nina hitaji kuwa wazi zaidi nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.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

Jee, niendeshe gari au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niagalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nisiko sahau kitu chochote.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

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo, hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu, nisikize sauti ya asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hiyo ndiyo amani ya kweli.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

Sijampigia amina simu kwa muda mrefu. Naomba nimpigie leo niangalia hali yake. Yeye ni rafiki yangu wa karibu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikua mgonjwa natumaini sasa hamepona. Labda tutakutana wikendi tunywe chai pamoja. Tunaongea kila kitu bila aibu, ndiyo mana napenda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana, lazima tuwatunze. Nita mpigia bada ya kazi leo. Tutapanga siku ya kukutana, tuzungumze kwa urefu. Urafiki ni hazina ya thamani kubwa.